Ndiyo mi hununua vitu kutumia simu sababu unapotumia simu angalau hauhatarishi maisha yako sababu mfano umenunua vitu vinavyohitaji ulipe hela nyingi watu hawatajua unaenda kulipa pesa ngapi sababu pesa yenye unaenda kulipa unalipa kwa siri naona kuliko kulipa kwa uwazi.

Kwanza kwa kuwasili kazini mapema pili, kwa kuhakikisha, nafanya kazi kwa uadilifu, kwa uaminifu, kwa wakati, na nahakikisha pia. Sikosei kazi, nafanya kazi yangu vizuri, naheshemu wakubwa yangu, nawashemu wenzangu, na kuhakikisha pia. Kazi yote nikifanya kuanzia asubuhi, nafanya kazi kwa wakati, unaofaa, na pia nafanya kazi ionekane nzuri, ipendezwe na kila mtu.

Muandishi ambao mi nampenda anaitwa muandishi Timothy Aregia muandishi wa vitabu vingi ikiwemo Bembea ya Maisha, Mapambazuko ya Machweo. Kuna ingine kama za kitambo, za kigogo na zingine muandishi huyu amebobea na ameenea sana na pia angalau kila kitabu ambacho ameandika inatufunza mazuri na inatufunza kuwa kwa maisha yafaa tusipoteze tumaini ila tuendelee kutumaini kwamba ipo siku.